Ndiyo, napenda kusoma gazeti kila siku kuanzia juma tatu, asubuhi, mpaka Ijumaa asubuhi. Pale ambapo napenda kusoma gazeti ni mida kuanzia saa mbili asubuhi. Kwa sababu gani napenda kupata taarifa mbali mbali ambazo zinakuwa zinahusiana sana na maswala ya nini, maswala ya kijami, maswala ya siasa, lakini pia maswala ya kiuchumi. Kwa sababu hiyo gazeti mara nyingi sana linakua limebeba taarifa ambazo ni muhimu sana ambazo zinaweza kutusaidia sisi kama vijana katika maswala ya kulijenga taifa ambalo litakua lina nguvu, litakua lina maendeleo na vitu katharika.

Chakula ninachopenda zaidi ni ubuabua maharage ambacho ni chakula ambacho kinakuongezea nguvu. Lakini pia kinakupa tumaini la kuwa kesho inaweza kuwa nzuri zaidi kuliko leo. Chakula hiki ni pendwa sana. Na ni watu wengi sana tunapenda kukitumia kwa wakati na wakati tofauti hasa hasa muda wa jioni katika familia zetu za kitanzania. Mbali na hivo chakula kingine ambacho nakipenda zaidi ni swala zima la ndizi. Ndizi pia ni chakula moja wapo ambacho ni kizuri sana ambacho kinakua kina latha nzuri ambayo inavutia watu wengi zaidi. Lakini pia uwepesi wa chakula hicho katika mapishi ni kitu ambacho kinafanya watu wengi sana waweze kivutia kama mimi ambacho nakipenda.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu mwanga wakati pia unasaidia katika kutunza macho yetu yaweze kuendelea kutazama vizuri zaidi yasiweze kuharibika kwa haraka. Kwa sababu mwanga mkali siku zote ni kisababishi kimojawapo ambacho kinapalekea watu wengi sana waishindwe kuona kwa usahihi. Endapo mwanga wakati utatumika vizuri ni chanzo kizuri sana cha kuyatunza macho yetu kwa sababu tunasema macho siku zote ndo kila kitu kwa mwanadamu. Kwa sababu mwanadamu bila macho inakuwa ni changamaoto kidogo. Kutokana na vitu vya hapa na pale ambapo itashinda yeye kuendeleza mambo yake ya kila siku au kufanya mambo yake ya kila siku ambayo yatamuitaji yeye kuweza kuona. Kwa hiyo tunasema mwanga wakati ni bola sana kuliko mwanga mkali. Japo mda mwingine tunasema ya mwanga mkali unatumika zaidi katika maeneo ambayo yanauitaji mkubwa sana wakueza kumulika sehemu ambazo kuna giza kubwa sana au giza zito.

Kitendo cha wema ambacho nimewai kukifanya ni kitendo ambacho ni kile kipindi ambacho niliweza kumsaidia mtu mwingine katika maswala mazima ya kifedha ambapo yeye aliweza kuwa na changamoto ya kipato cha fedha. Na mimi mwisho wa siku nikaweza kumsaidia ile pesa ambao alikua na uitaji nayo ile pesa ambayo ulikuwa inaweza kusaidia kuchanganua ama kutatua changamoto aliokuwa nayo. Hivyo basi nika mpatia hiyo pesa na mwisho wa siku hakaweza kuitumia hiyo fedha. Baada ya hapo basi changamoto yake ikawa imeisha.

Nchi ambayo nigependa kutembelea, ni Uingereza. Nigependelea kutembelea nchi ya Uingereza wa sababu inabaadhi ya vivutio vingi sana ambavyo ningetamani kupata uzoefu wa hayo maeneo. Lakini pia maeneo yake yanamwonekano mzuri. Vivutio vyake vinatamanisha sana na vitu kama hivo. Lakini pia kitu kingine ambacho nigependa kutoka katika hiyo nchi ni watu wake kuwa karimu sana na ni nchi ambayo naiona katika kimaendeleo ni nchi ambayo imeendelea sana kuliko nchi zingine kwa sababu Uingereza imejitahidi katika mambo mengi sana. Kama kiuchumi, kisiasa, kijamii ni vitu ambavyo vinapelekea mimi kuitamani nchi hiyo. Lakini pia nchi hiyo ni kwamba inamiundombinu mizuri sana. Pia tunasema nafasi ni nyingi sana za watu kuweza kufanya kazi. Lakini pia maisha, yao ya watu wa kawaida yapo vizuri na ndio maana tunapendelea sana au mimi nimependelea sana kufanyaje kuweza kuchagua Uingereza ndio nchi ambayo naitamani sana niweze kufika siku moja kwa namna hiyo basi naweza kusema kwenye swala la kufikiria kuhusu safari naweza nikatarajia, mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita, mungu akipenda nikiwa na afya tele nikiwa na kipato ambacho kitanisaidia mimi kuweza kufika nchini humo basi ninatarajia kufika Uingereza ambapo nikajionee mwenyewe mambo ambayo nimeyaona mengine. Kupitia mitandao ya kijami. Kupitia marafiki ambao walikuwa wameenda wananisimulia lakini pia kupitia mambo mengine ambayo hayana vitu vya ajabu. Kwa hiyo Uingereza kwangu itabaki ni nchi moja ambayo naipenda sana na nigependa kuitembelea kwa sababu hizo ambazo nimezitaja mbali mbali wakadha wakadha hivyo basi nigependa kuenda Uingereza.